Shughuli zangu za wikendi huwa mingi sana. Wakati wa Jumamosi na Jumapili nashiriki mambo mengi. Jumapili mimi hupenda kuenda mahali kanisani naenda. Ninakwenda kujisikia vizuri na marafiki ninakunywa sharubati nakula vyakula vizuri na tunaenda kutazama mambo mazuri na kucheza muziki pamoja huko. Ninakwenda na rafiki zangu. Wikendi, ninapenda sana kutoka nje na kufanya mambo mengi.

Kitabu ninacho kipenda kinaitwa kitabu cha kigogo. Ninakipenda kitabu cha kigogo sana. Ni hadithi na historia ambayo inamulika jamii yetu ya kisasa. Ni mhusika ninayempenda katika kigogo ni ashua. Ni aliyenishiriki kuhusu kitabu hicho ni. Mwalimu ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo sana.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusimama na wale ambao wanaleta mambo babadiliko katika jamii kama ni mambo ya usafi katika jamii kusaidia watoto ambao hawana uwezo na wazazi pia ambao hawana uwezo wa kulea.

Mimi husherekea mafanikio ya timu kwa kuita timu yote pamoja kuwaita na kupanga sherehe kubwa sana ambayo ina vyakula vya aina mingi na vinywaji vya aina mingi. Alafu ninawahimiza wenzangu na wenye timu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa tajiri mkubwa sana maishani kuwa na maisha mazuri maisha mema maisha ya sio kuwa ya kufanya hesabu ya pesa ambazo aziingiani ningependa kuwa na hela nyingi ambapo nitaweza kupata maisha mema zaidi.

Ndio ninapenda kupiga chombo cha mziki. Ninapenda mziki sana na ninapenda kuskiza mziki kwa sababu unafurahisha moyo na unafanya mtu kuweka mawazo pahali pamoja. Ndio maana ninapenda kupiga chombo cha mziki.

Kampuni za teknolojia ninazoziamini ni kampuni za kompyuta. Kampuni hizo zinatengeneza vitu ambazo vini tusaidia sana katika kazi yetu kazi za ziada na kazi za huko kazini. Ninaaminia sana kazi kampuni za kompyuta.

Chakula ninachokipenda ni wali na kuku. Ninapenda chakula hiki sana. Chakula hiki kina ladha tamu sana. Nilipo kipika mara ya kwanza. Nilikipenda sana kutoka wakati huyo. Nilielekezwa chakula hiki na rafiki yangu. Mara ya mwisho kukila ni leo.

Video mtandaoni mimi hutazama kwenye tik tok. Napenda tik tok sana. Katika mtandao wa tik tok video zote za kila kitu kila aina zinaonekana huko iwe ni taarifa iwe ni kuhusu maisha ya kisasa iwe ni urembo au kuhusu mavazi.

Nilipo amuka asubuhi hii ya leo niliamka saa mbili ya asubuhi baada ya kuamuka nilienda kuoga alafu nikapika chai na mahamri nikakula baada ya hapo nikaenda kupiga zoezi baada ya hapo nikaenda kazini.